Ninashugulikia makosa kazini kwa kuhakikisha kwamba nimejua chanzo cha makosa hayo na pia kama ni makosa ambayo yanaeza pia kutatuliwa ninahakikisha kwamba Tumetatua makosa hayo na pia nahakisha kwamba nimesoma kutoka kwa makosa hayo yaliotokea yule pia yasije yakajirudia siku nyingine.

Wazee wangu mimi na sina mahusiano mabaya na mahusiano tunazungumza tu wuzuri Lakini si sana mi maramingi mimi nitawasikiza sana lakini kuzungumza si zungumzi nao sana lakini kwa mahusiano tu ya kikawaida mahusiano ni mazuri Lakini tuna yah mimi tunasipeluziana vizuri wakitaka kijambo nifanye Linafanywa tu mimi sina hatusumbuani sana na wazee wangu.

Kazi ya ushirikiano na wengine mimi huakikisha kwamba ninawasikiza wale wengine kwa sababu jambo gumu mara mingi katika kushirikiana na wengine ni kwamba kila mtu anataka kunjifanya kwamba anajua kwa hivyo mimi huakikisha kwamba ninamsikiza yule mwingine naye pia anisikize na kazi itafanyika vizuri mnapo shirikiana pamoja, inafaa kwamba kila mtu ana. Mkisikizana na muweze kuelewana kazi itaendelea vizuri.

Wikendi mimi mara mingi ninabaki tu nyumbani, ninatulia nyumbani kama nikufua ninafua nyumbani ninafanya usafi na pia mara mingi pia mimi ninapenda kutazama mpira na mpira mara mingi huonyeshwa wikendi kwa hivyo utapata pia ninafuatilia ule mpira, ligi kuu ya uingereza utapata pia ninaifuatilia na kama ni jumapili ninaenda kanisa ninarudi tena nyumbani na kupumzika tu.

Mimi hufanya mazoezi ya asubuhi ya asubuhi mapema hivi kitu saa kumi na mbili ama saa kumi na moja ninaamka mapema ninafanya mazoezi kwa sababu huo ndio wakati mzuri ya kufanya mazoezi kwa sababu pia asubuhi unanguvu sio kama jioni unaweza kuwa pia umechoka ujipate pia hujisikii kufanya mazoezi.

Hapana mimi sipendi kuskiliza radio, radio kwa wakati huu mimi nadhani radio imepitwa na wakati kwa hivyo, mimi sipendi kusikiliza radio kama ni kusikiliza ile ambayo mimi husikiliza utapata naskiliza podcast hizo ndizo mimi ambazo usikiliza lakini kusikiliza radio hapana mimi huwa sisikilizi redio.

Kuasiliana na watu mimi sipendi kuzungumza kwa hivyo mara mingi mimi mawasiliano ninayapenda yale ya mtandao ninaapenda kama unanitumia sms ama unanitext pale whatsapp ama ata instagram hiyo ndo ile mawasiliano ambayo napenda lakini kunipigia simu sipendi sana ama kama ni kuzungumza tunaeza tukazungumza moja kwa moja Lakini sipendi kutipiwa simu napenda mara nyingi ninapenda zile text pale whatsapp ama instagram ama ata sms.

Leo nimeenda kanisani na yule mhubiri alihubiri vizuri sana na ile maneno wambayo alisema leo nimesikia kwamba ni maneno ambayo yameniguza sana kwa hivyo leo nina furaha sana na nina hisi kwamba mwaka huu utakuwa mwaka mzuri sana Kwa hivyo leo fu ni mwaz mawazo yangu mingi leo ninafuraha kuhusu mwaka huu, nina furaha kuhusu vile ambavyo mwaka huu utaendelea kwa sababu ninaona kwamba tutakuwa mwaka mzuri sana.

Rangi ambayo ninapenda kwa ukuta wa chumba, ni rangi ambayo tuseme si rangi ambayo ni bright sana, hivo naweza nikasemwa ninapenda rangi ya cream hivi, rangi ya cream ni rangi ambayo ninapenda sana, ama ile yellow ambayo si bright yellow, ata hiyo ni rangi ambayo ningependa sana kwa ukuta wa chumba.

Mafanikio ambayo nimepata kazini kwa sasa ni mafanikio tu yale ambayo ninapata kwamba ninaendelea kuwelewa kazi, ninaendelea kujuwa kazi, ninaendelea kuongeza skills zangu za uzaji na skills zangu za kuzungumza na watu na kuweza kuwashawishi watu Lakini kama ni mafanikio bado ya kicheo bado sije pandishwa cheo kwa hivyo bado hapo lakini mafanikio ya personal development hiyo nayo ninaona kwamba niendelea kujijenga.

Harufu ninaipenda sana ni harufu ya nyama choma. Mimi ninaipenda harufu ya nyama ambayo inachomwa sana. Hiyo, ni chakula ni harufu ambayo ninapenda sana, nikisikia nyama, harufu ya nyama ikichomwa, ninafurahia sana. Kwa sababu pia ninaapenda nyama, lakini ninaapenda harufu hiyo sana. Ni harufu ambayo mimi huihisi wakati mwingi, wakati ambayo kuna sherehe kidogo na kuna nyama inachomwa, mimi ninapata kufurahia harufu hiyo. Na nikikumbuka harufu hiyo, ninakumbuka zile wakati zote ambayo Tumekuwa na familia, tukichoma nyama na ninafurahia sana ninapoipata harufu hiyo.

Sinema ningependelea kuenda mara mingi sana lakini sinema pia huku ni si pesa kidogo ni ghali kidogo kwa sabu utapata kwamba unalipa shilingi kama shilingi mia nane hivi kuenda kuona sinema moja tu kwa hivyo ningependelea kuenda sinema mara mingi mimi napenda kuona sinema Lakini pia kihela pia siezi nika afford kuenda mara mingi kwa hivyo mimi huenda mara moja moja wakati ambapo kuna sinema nzuri nitaenda nione lakini si mara mingi.

Mimi ninapenda wakati ambao tuseme kuna mawingu mawingu hivi hali ya hewa ambayo ninapenda ni wakati ambapo kuna mawingu kuna jua na pia hakuna mvua ile iyo hali ya hapo katikati katikati ya jua na mvua wakati ambapo usikii joto lakini pia hakuna baridi sana iko tu hapo katikati ni hali hewa ambayo ni mzuri ni wakati mzuri pia wakutulia nje bila kupigwa na baridi ile mbaya bila kupigwa na joto kali ni hali ya hewa mzuri ambayo ninaipenda.

Mimi ninapenda kutazama michezo. Mimi sina ile talent ya kucheza michezo sana. Kwa hivo, mimi ninapenda kutazama michezo. Hata michezo wa mpira wa miguu, mimi hutazama sana. Kwa hivo, mimi ninapenda michezo mingi, mimi hupenda kutazama sana, lakini sipendi kucheza sana. Hile talent ya kucheza nayo sina.

Mfanya biashara ambaye ni bora kwangu Mimi naweza nikasema kwamba ni babangu babangu ndiye mfanya biashara ambaye Mimi kwa maoni yangu ni mfanya biashara bora sana na ni mfanya biashara ambaye Pia ni ni ninampenda sana kwa sababu ni ni napenda zile Tabia nini ile kujikakamua kwake na pia kuku zile vile ambavyo ako ame ame tengeneza biashara vizuri na ni napenda sana na ni siezi nikakumbuka kitu cha ajabu ila nimejifunza mengi kutoka kwake na kila siku ananifunza mambo mengi ya kibiashara kwa hivyo ni mfanya biashara bora sana.

Mimi sipendi kutembea msituni kwa sababu pia niko na uoga wa wanyama hawa wadogo wadogo wa msituni Kwanza mnyama kama nyoka ni mnyama ambaye mimi naogopa sana Kwa hivyo mimi sipendi kutembea msituni Mimi hutembea mara moja labda tukiwa wengi lakini kutembea sipendi sana Kwa sababu sana sana kwa sababu ya nyoka mimi namuogopa naogopa nyoka sana niko na uoga wa nyoka.

Cha kwanza ambacha mimi hufanya nikiamka nikiamka mimi huomba Nikikumbuka mimi huomba alafu labda nitaingia kwenye simu kidogo nipitie pitie simu Mimi huamka mara mingi saa kumi na mbili asubuhi si saa kumi na mbili ndio mimi hupenda kuamka alafu baada ya hapo nitaenda nioge Nikishaoga basi ndio nitaenda Nikunywe kiamsha kinywa Alafu baada ya hapo basi nitajitayarisha kidogo na kutoka sasa niende shughuli zangu za siku asubuhi zangu ni nzuri asubuhi zangu ni asubuhi ambazo hazina haraka ni asubuhi ambazo nimejipanga tu vizuri na zinaenda vizuri mambo ambayo nahitaji kufaa kufanya kabla ya kuondoka mambo mimi ambayo hufanya labda tu nikuoga na nakutoka mimi sina mambo mengi ambayo mimi hufanya.

Ndiyo mimi ninapenda kusoma maoni mtandao ni Kwa kutata maoni yangu mengi mimi uYatoa mtandao ni ninapenda sana kusoma maoni kwenye mtandao wangu najua unajifunza pia mengi na pia unajua vile watu ingine wanafikiria uko nje anajua mtandao pia inaitwa global village unajifunza pia vile hata watu wanchi zingine wanafikiria na unapata pia kujua mengi.

Ndiyo mimi ninapenda mziki wajadi nadhani mziki wajadi ni old school mimi ninapenda mziki hiyo mimi usikiza mziki ya aina mingi sana kwa hivyo hata hiyo wakati mwingine utapata kwamba ninasikiza zile mziki za kitambo na ninafurahia kuzisikiza mimi ninapenda mziki sana kwa hivyo hata hiyo mimi usikiza sana.

Mimi nina ubunifu kidogo lakini pia si saana siwezi nikasema kuwa mimi ni mtu wa ubunifu sana lakini pia nina ubunifu kidogo Mimi ni mtu wa ubunifu hapa na pale lakini sio ile sana sio ile sana ile ubunifu wa hali juu niko tu na ule ubunifu kidogo kidogo tu.

Siku mara mingi mimi ukaa hadi saa tano usiku, saa tano usiku maramingi ndiyo nitalala Lakini kama ni wakati ambao labda sina shughli siku ya kesho ama ni wakati tu ambao sina haraka Ninaeza nikakaa hadi saa sita hivi saa saba kama ninatazama sinema Ninaeza nikakaa hadi usiku saa sita hivi ama saa saba usiku.

Maoni kutoka kwa wengine mimi upokea, uyapokea vizuri, mimi ninapenda ku kusikiza vile watu wengine pia wanasema Kwa hivo mimi maoni ya wengine, mimi uyapokea vizuri na nikikaa chini nione kama ni maoni ambayo yata nisaidia, nita yata nisaidia Niki ana kama ni maoni ambayo siya itaji ama ninayaatupiliya mbali lakini mimi uyasikiza, kwanza mimi uyasikiza, halafu nitaangalia nijue kama maoni hayo ni maoni ambayo yata nisaidia.

Wikendi maramingi mimi jumamosi, mimi nitashinda tu nyumbani, labda nikifanya usafi hivi siku ambao naeza enda mahali fulani kunywa kahawa hivi labda ni mara moja moja lakini si sana Maramingi mimi nitakaa nyumbani hivi nikifanya usafi na labda nitizame mpira Juma pili na ayo pia nitaenda kanisani na labda juma pili naeza pia nikaenda mahali hivi ninywe kahawa alafu nerudi nyumbani nipumzike Maramingi njini weekendi unakuwa tu pamoja na familia Unakaa pamoja na familia kupumzika mimi ni nahitaji kupumzika Mimi napenda kupumzika kwa hivyo weekendi mimi kupumzika Si weekendi sipendi kufanya mambo mingi napenda tu kupumzika.

Kuongeza uzalishaji wangu, mimi uhakikisha kwamba ninajifunza vitu vipya. Mimi ninapenda kusoma vitu vipya na kujua pia ile miee vitu vya sasa. Zile napenda kutafuta zile skills. Napenda kujua skills mpya na kama ni teknolojia ama vitu ambavyo vinatokea, ninapenda kuhakikisha kwamba niko up to date ili pia niendelee kuwa na uzalishaji mwingi. Niendelee kuwa mtu ambaye ni mtu productive.

Shughuli yangu ya kupendezwa na mimi ni kitu ambacho hunipendeza mara mingi ni kutazama sinema. Mimi ninapenda kutazama wa sinema na labda pia kutazama mpira wa mguu, hasa ligi kuu wa Uingereza hizo ndio hivo ndio vitu ambao mimi hupenda kufanya na ikanipendeza mara mingi utapata kwamba ninatizama sinema inapendeza ama ninatizama mchezo wa mpira wa ya mguu ile kule ule wa Uingereza.

Mimi mara mingi ninapenda kufanya vitu vitu vyangu mapema kwa hivyo muda wa mwisho ni ngumu upate nikifanya kitu muda wa mwisho labda nikumalizia tu lakini mara mingi mimi ninapenda kumaliza vitu vyangu kwa wakati ili Nisije pia nikakua kwamba ule muda wa mwisho ndiyo ninajaribu kufanya vitu vingi ninapenda kufanya vitu kwa wakati.

Jua kali, mimi hujikinga tu kwa kutafuta kivuli ama kuingia ndani ya chumba, hiyo ndiyo njia rahisi Kwa sababu situmii hizo njia zingine, sijui kama kubeba mwavuli ama nini ha pana Mimi kujikinga kwangu kwa jua ni kutafuta mahali ambapo kuna kivuli ama kuingia ndani ya chumba ili nipotee jua hiyo.